Natumia mda wa muda kumi kwenye mtandao kwa sababu aah huwa natumia huo huo mtandao katika masomo yangu kwa sababu mimi ni mwanafunzi na bado nafanya kazi, sasa nahitaji mengi na kazi mingi naifanya kwenye mtandao. Pia hiyo ndiyo maana lazima nitumie kwa masaa kumi.

Kwa maoni yangu mimi hupenda kusimamia, yani huwa napenda kuwa kiongozi mahali ambapo naenda. Mimi kwa maisha yangu nime najua, nimezaliwa kuwa kiongozi tangu utotoni, nimeongoza shuleni kama kiongozi, kama karanja mkuu, nimeongoza mahali pengi. Kwa maana ehi yanivutia moyo na pia kuongoza watu ni kama talanta yangu.

Ningependa kuona maendeleo kama ujenzi wa barabara kwasababu huku huku kwetu ambapo tunaishi, majengo kwa barabara, barabara imeharibika sana, iko na mabonde, iko na vumbi. Kitu ambacho ningependa tu ni barabara iweze kutengenezwa, iweze kulainika iwe safi na pia kuweze kuwa na upanzi, yani upandaji wa wa miti Kwa sababu mti huku imekatwa halafu Iyo ndiyo maana, vumbi imejaa huku pamoja na barabara Yani hewa si safi huku kabisa.

Chakula ninachokipenda sana ni vibanzi kama bajia na bado chipsi, kripsi any ni vibanzi. Huwa napenda vibanzi sana na nilikula mara ya mwisho kula vibanzi ilikuwa wiki iliyopita. Yaani navipenda kwa sababu huwa zinafanya na ladha mzuri kwenye mdomo Mara ya kwanza kukula vibanzi ni wakati ambapo nilikuwa mtoto. Nilipotoka kule kwetu Kisii nikija Nairobi, ilikuwa mara ya kwanza kula vibanzi Nilikuwa na furaha sana kula kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza Sikuamini kuwa nimekula lakini ilikuwa usiku ya kukumbuka kweli.

Ushirikiano katika timu ni wa maana sana. Kwa sababu katika kufanya kazi pamoja, huwa tunapeana nguvu. Na pia katika kufanya kazi pamoja, twaweza kupata ushindi mkubwa kuliko kufanya kazi mwenyewe. Mtu akiwa katika timu ni vyema kujitahidi kufanya kazi na wengine au kuwahusisha hao wengine kwa sababu yote yanaleta matokeo kwa maana tunajua umoja ni udhaifu lakini uungano ni nguvu.

Rangi ninayopenda ni rangi ya dhahabu, yaani rangi ya dhahabu hunipendeza sana, kama rangi ya dhahabu unipendeza sana, ni rangi ambayo inavutia sana macho ya wasichana. Kama mimi inipendeza sana adi kwenye katini za nyumba, nyumba yangu iwe na iyo rangi, huya nifresha na kuniletea furaha pia moyoni.

Hapana huwa safuati matukio ya kimataifa kwa sababu nina mambo mengi sana ya kufanya kuingia hadi mtandaoni kutazama runinga au kuingia kwenye youtube na kutafuta habari za inje au hadi za kenya ni ngumu sana kwa sababu mimi huwa nimeshikana sana mara si kazini nikiwa kazini niko nyumbani nafanya masomo niko na masomo sa lazima niko na sina wakati kabisa.

Hapana, sijawai kwenda kwenye tomasha la mziki kabisa. Lakini, napanga mda kuna mda ambao napanga kule mei niende tamasha la mziki moja. Angalau niweze kuhisi vile ambavyo watu wengine wanahisi. Sababu ambayo sijawai kuenda tamasha la mziki ni kwa sababu ya muda pia. Mimi sina muda kabisa. Muda wangu hua umeshikamana sana.

Ndiyo, naeza kuishi bila teknolojia kwa sababu nimeishi bila teknolojia kitambo nikiwa nikiwa mtoto, nimeishi bila hadi simu, nimeishi hadi bila televisheni, ni mimi tu na vitabu kusoma vitabu huku na huku, ya nimeishi bila teknolojia. Na kama teknolojia haingekua, labda basi ningekua nasoma vitabu, ningekua na maarifa mengi kutowa kwa vitabu vingine, vitabu tofauti tofauti.

Uzalishaji wangu huwa na nafanya bidii sana kwa upande wa masomo na pia upande wa kazi yangu huwa nafanya bidii sana kufanya kazi kwenye timu na pia kuwasaidia wenzangu na pia waweze pia mimi hupata hiyo ujuzi. Yaani pia mimi inanifanya niweze kuendelea kwenye mawazo na akili hivyo naweza kupita mtihani wangu na pia nikisaidia wenzangu kule kazini bado pia mimi ninaweza kukua nimepita katika katika vitu zangu ambazo naweza fanya kule kazini.

Mimi hupenda Android. Android ni mfumo wa simu ambao unatumika sana. Hapo nchini Kenya. Na Androidi ndiyo simu ambayo anayotumia wakati huu. Androidi aina ya Redmi 15C. Ni simu mzuri, ni simu inayo, ambayo iko na kamera mzuri. Simu ambayo ina storage mzuri. Yaani, hii simu ni mzuri sana. Sijui labda kwa simu zingine na mfumo mwingine wa simu. Lakini kwa mfumo huu, kwa sababu nimeutumia. Naweza kusema ningeweza kuitumia tena na tena na tena katika maisha yangu.

Mimi huifadhi data yangu kwenye simu. Hani simu ya simu iko na vitu zangu mingi, data zangu za CV, data zangu wambazo ni za masomo, dokumenti zangu, kila kitu zangu nimezeka kwa simu kwenye Google Cloud. Hapo, nipo naeza pata vitu zangu mingi kwa sababu naamini kuwa ni simu hadi inapopotea naeza kuzitoa tena, naeza kuzipata tena.

Jinsi ambavyo najenga, najenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu ni kwa kupiga gumzo pamoja kwa kucheka na pia kwa kusaidiana. Huwa napenda kusaidia wenzangu ambao tunafanya nao kazini. Labda ni wao kushindwa na kazi ama kufanya kitu bila kujua huwa najaribu kusaidia mahali ambappo naweza.

Mchana ukiisha, mimi kwanza kwanza huu ya muhimu sana ambayo huwa nafanya huwa huwa nakoga, huwa naoga ili niweze kutoa uchafu mwilini na pia kuhisi niko mzima sana kwa sababu ya uchovu wa siku. Na pia mimi huweza kujilaza au kupumzika kitandani wakati wa saa nne au saa mbili wakati ambapo nimelemewa zaidi. Na mi huwa sinasherehe za usiku kwa sababu mimi si mpenda sherehe. Mimi ni mwanafunzi na tena ni mwanafunzi wa kanisa sana. Kwani nimeshikilia kanisa sana. Na hili nijandai kulana, mime nafanya huwa na naoka kwanza.

Kuna njia mingi ambayo nasaidia jamii yangu ya kwanza kuwa funzia watoto wao katika jamii yangu wanajua kuwa mimi ni mwelemu. Kwa hivyo wananiletea watoto wao niweze kuwa funza katika masomo yao na kuonyesha maesabu yaani nawaonyesha vitu mingi ili waweze pia kufikia lengo langu.

Mimi hupenda keki ya Black Forest. Hii keki haina sukari mingi ni keki ambayo ina ladha mzuri, imetengenezwa na viungo ambavyo ni spesheli. Yaani hii keki iko na manufaa mingi pia kwenye mwili kwa sababu ya kwanza haina sukari, haina sukari mingi ambayo inaweza kuleta magonjwa. Magonjwa kwenye mwili, na pia ni keki tamu sana, yenye kuna maziwa ndani.

La hasha mimi huwa sipendi kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu nikieka picha zangu kwenye mtandao huwa huwa sihisi sihisi vyema kabisa watu kujua maisha yangu. Huwa nahisi kuwa maisha yangu ni yangu mwenyewe na yanafaa kuwa ya siri. Hayafai kujulikana na mtu mwingine.

Nimejifunza kutotegemea watu. Nimejifunza kama mwanamke ni vyema mimi mwenyewe niweze kujitegemea. Yaani hadi kwa masoma niweze kujitegemea kwenye kupata hela nisiwe na hiyo akili ya kutegemea mwanaume. Kwa sababu kila mwanadamu huweza kubadlika wakati mmoja au wakati mwingine.

Kiongozi anayesikiza. Kiongozi ambaye, ukimpa wosia, anaweza kusikiza. Na pia kiongozi ambaye, ukimpa malalamishi au ukiwa na shida yoyote, anaweza kusikiliza, hataweza kukupuuza. Huyo ndiyo kiongozi mzuri kwa maoni yangu.

Ndio, nimewai shiriki mashindano mengi. Mashindano ambayo imeshiriki ni mashindano kwenye mtihani. Na pia mashindano kwenye kukimbia. Nimekimbia kilomita moja katika mashindano nikaibuka mshindi wa nambari tatu. Na pia nimeibuka mshindi kwenye masomo yangu pia katika katika chuo chuo kikuu na pia katika daraja zangu izo za awali.

Katika kazi yangu, ninalenga sana, bali huwa nalenga pia kupata, kutengeneza hela nyingi, bado nina malengo ya kuweza kuwafanya wanafunzi wangu waweze kuelewa, na pia kufanya wanafunzi wangu waweze kubobea, na pia waweze kuwa na mawazo ambayo yatawafanya kuwa wanafunzi ambao, mawazo ambayo watafanya kuwa wanafunzi ambao watajitegemea maishani.

Naam mimi hupenda kukimbia sana, kukimbia kwa masafa marefu au kukimbia kwa masafa mafupi Kwa sababu kukimbia huwa ni kama mazoezi kwangu, huwa nakimbia kama mazoezi lakini si kushindana bali kukitokea nafasi ya kushindana pia naeza kujieka katika jikundi cha kushindana kukimbia.

Huwa nafuata mfereji wa citizeni huu umu kenya ni mfereji ambao unajulikana kenya mzima yaani huu mfereji ni mfereji ambao unas umevuma sana na huu unatoa habari kila wakati yaani hakuna siku ambayo habari za habari zake zinaeza ku kupotea na pia ina vipindi ambazo ni za kuvutia kila siku kuna vipindi ambazo zinafutia sana.

Mimi hupenda kuchora. Kuchora inaongeza ubunifu wangu. Yani kwa kuchora, naeza kuchora vitu vingi, naeza kujifunza mambo mengi. Na pia, kwa wakati huo huo, kuchora inanifanya pia niweze kuwa mtu ambao ni mbunifu kila wakati.

Tabia inayonivutia sana, ni tabia ya kusaidia. Yaani ninapoona mtu anajitolea na kusaidia mtu mwingine ambayo hana uwezo kabisa katika maisha yake. Hio ni tabia ambayo inanivutia sana kwa mtu. Yaani iyo ya kusaidia mtu inanifanya niweze kumuona kwa mwangaza mwingine.

Kila jioni kabla ya kulala huwa nakoga ili kutoa uchafu mwilini Yani kwa kuoga naeza kupata huwa napata uchangamufu mwilini Yaani natoa uchovu wote mwilini na huwa nahisi niko fresh na pia kabla ya kulala huwa napika ili niweze kula kwa sababu ya uchovu na pia yanjaa ambao nimekua nayo siku mzima.

Kwasababu mi ni mtu ambaye huwa nasema ukweli, mchezo wa besiboli mimi huwa siwi na interest ya kusikiza mchezo huu au kutazama. Yani sijawahi kuwa au sijui timu kubwa mbazo zinacheza besiboli, wala sijawahi kuona nini watu wakicheza besiboli, yani sina sina kumbukumbu ya yote kwa sababu huwa sina interest kwa hiyo.

Mahali nilipo zaliwa ni kule kisii mji ambao unaitwa wa South Mogirango. Hapo nilipo zaliwa ni pahali pazuri. Yani kumejaa mimea aina tofauti tofauti ni mimea ambayo inamea vizuri. Kwa sababu kumbukumbu ni nayo ni kiwa utotoni ni michezo ambao tulikuwa nao na watoto wenzangu. Yani tunaelewa kama kawaida, watoto, tukiwa watoto, watoto wanapenda sana michezo hii ya kiutoto na nikikumbuka pia inaniletea furaha na ningependa kurudi huko wakati ambao ni mwezi ujao Kwa sababu nimekawia sana bila kuenda nyumbani kwa sababu ya masomo na pia kazi huko na kule.

Kusema kweli mimi hufua nguo kwa siku sita kwa wiki. Yaani kila siku ninapotoa nguo hua nazifua. Hua sipendi kuweka nguo chafu kwa nyumba yangu. Hua nikifua, nikimailiza kuvaa, hua nafua wakati huo huo. Ili kupunguza nguo chafu kwa nyumba yangu. Siku ambayo sifui peke yake ni siku ya sabato. Siku ambayo nafaa kuenda kanisani.

Somo nililopenda sana shuleni ni somo la hisabati. Somo la hisabati ni somo ambalo lilikuwa linaongeza mawazo yangu. Hadi kwa kufikiria na bado ilikuwa ni somo rahisi kwangu kwa sababu kuhesabu nambari huwa inasaidia sana. Pia najua hesabu yasaidia katika maisha, pia hesabu inatumika kila mahali maishani. Kuesabu pesa bado ni hesabu. Kufanya mambo mengi bado ni hesabu. Yaani yaani hesabu inatumika mahali pakubwa sana humu nchini na pia duniani mzima, najua itanisaidia hiyo ndiyo maana naipenda sana.

Mzazi wangu, mzazi wangu alinifundisha jambo muhimu sana, yaani kwa kujitegemea, alinifundisha jinsi ya kujitegemea mwenyewe, kama msichana, je, nitajitegemea au nitaitegemea mwanaume wangu, yaani mama alinionyesha kwa vitendo vyake mwenyewe, alinionyesha ni vyema mwanamke kujitegemea, kwa sababu hujui maisha ambapo inakupeleka, hujui hadi kama huyo mume ambaye unataka kutegemea, atakuja kazi yake iishe wakati mmoja. So kutoa kwa matendo ya mama na pia kwa kunifunza na kuniambia hii, hivi ndivyo natakavyoishi, mama amenifunza mengi na hilo ndilo jambo muhimu aliyonifunza.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu sana na ambazo zina nisimulia yaani ambazo zina sisimua hadithi za ajabu huwa zinafungua pia akili yangu naeza kuwa na mawazo ambayo ni makubwa sana yaani na pia kuna leseni ambazo napata kutoka kwa hizo hadithi ambazo ni za ajabu.

Kusema ukwele, mimi huwa sipendi mchezo wa besiboli kabisa. Yaani hadi sijawahi kuenda mahali ambapo besiboli inachezewa. Kwa sababu, mimi si fani wa hizi mchezo. Sasa sijui tofauti ya mchezo wa mchezo gani umevuma umevuma Kenya. Huwa mimi husema ukwele na sina kumbukumbu yeyote ya kitambo kuhusu huu mchezo. Kwa sababu siupendi, wala siendi kutazama.

Naam, mimi hupenda sana kutembea kwa mguu kwa sababu kutembea kwa mguu huwa inafanya nifanye mazoezi. Yaani ni aina ya mazoezi. Na najua mazoezi ni muhimu sana katika maisha yangu. Yaani kwa kufanya mazoezi naweza kupunguza hatari ya magonjwa tofauti tofauti kama kansa. Naweza kupunguza ugonjwa wa diabetes. Magonjwa mengine ambayo yanaweza kuletwa na diabetes ni obese. Yaani ni ugonjwa ambao unaweza leta pia hiyo diabetes. Naweza kupunguza magonjwa mengi sana mwilini kwa hivyo napenda kutembea kwa sababu ya afya.

Ndiyo, kitu cha dhamani ambacho ni mekihifadhi ni saa ya dhahabu ambayo nilipewa na mama yangu nilipo kuwa mtoto. Hii saa alininunulia siku ya kuzaliwa kwangu. Ilikuwa kama zawadi. Hadi wa leo, hiyo saa inaeza kuwa imeisha beteri, lakini bado naitumia. Yani lakini bado unayeka kwenye mkono kwa sababu ni kitu cha dhamani sana.

Harufu ninayo ipenda sana ni harufu ya maua. Yani si maua yoyote bali ni maua ile maua ambayo inaitwa rose, roses. Haya maua yanani huwa yananivutia sana. Ninapo nusia inanipa ile freshness. Yani ukamilifu kwangu. Na haya maua yananipa makumbu kumbu kutoka zamani. Yani kutoka zamani kuna siku ambayo niliweza kununuliwa haya maua na mpenzi wangu, na katika kunusia bado ikanipa ile freshness na nikaisi vizuri. Yani ni maua ambayo yananipa furaha.

Mimi huwa sipendi michezo yoyote, sipendi kutazama michezo yoyote, huwa, michezo huwa hainifurahishi maishani mwangu, kwa hivyo huwa sipendi kutazama michezo yoyote, labda ni nifanye vitu zingine, au nitazame kitu kingine, au kufuatilia kitu kingine, lakini kwa michezo mimi huwa sipendi, wala si mchezo wa besiboli wala si rugby, sipendi mchezo wowote kwa sababu, kwa sababu huwa mimi si fani, na huwa sipendezwi kabisa, huwa sipati, sipati kitu cha kunivutia kabisa hapo.

Ujuzi ninaopenda kujifunza ni kujua kuongelesha ambao hawawezi kunisikia. Wale ambao hawawezi kunisikia, wale ambao wako na wamezaliwa kuwa viziwi, ningependa kuwa na huo uwezo wa kuongea nao kupitia hiyo lugha yao Kumaanisha, ningetaka kujua vile ambavyo wanaongea ili niweze kuongea na wao na pia kuwasaidia kwa jamii yote. Na nimejifunza awali, nimejaribu kujifunza kuongea na wao Lakini bado sijakuwa sijakuwa hodari sana katika hiyo sekta. Lakini naamini kuwa nikianza tena upya nitaweza kujifunza vyema. Kwa hivyo ningependa kuanza wiki ijayo kujifunza vyema.

Somo nililopenda sana shuleni ni somo la hesabu. Yani somo la hesabu ni somo ambalo liliweza kunipanua mawazo yangu. Na pia weza ikanifunza pia utaratibu wa kufanya maneno. Yaani kuanza formula kutoka muanzo hadi mwisho. Na pia ni somo ambayo imenipanua mawazo kwanjia mingi. Na hesabu inatumika sana katika vitu mingi ulimwengu huu. Inatumika kuhesabu pesa, inatumika ku hesabu kama ni matunda, inatumika kuhesabu vyakula, yaani inamatumizi mengi ulimwenguni.

Huwa naweka nenosiri salama kwa kutomwambia mtu yeyote. Yaani kwa kujiekea mwenyewe ili isiweze kutoka kwenye kinywa changu nikiambia mtu mwingine. Hizi ni vitu zangu za siri ambazo ni ngumu sana kuambia mtu. Yaani huwa siambii mtu yeyote bali huwa najua kwa sababu najua kwa kuambia mtu hadi mtu mmoja hiyo si siri tena. Kwa sababu siri ni ya mtu mmoja tu na kuambia mtu mwingine hiyo si siri.

Ndiyo, huwa natumia usa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi sana, ni si rahisi mtu kuiga huo hicho kidole changu na pia ina usalama mkubwa kwa kuweka data. Yani data yangu ili nieke vizuri na pia mtu asiweze kuingia kwenye simu yangu na vitu zangu za siri huwa natumia ki kidole, usalama wa vidole katika simu yangu na pia vitu zangu vingi.

Napenda kununua nguo. Nguo ni vitu ambavyo vinaeza kunivutia sana. Kwa sababu mimi hupenda kuonekana mtu ambaye ameng'aa kila wakati. Huwa napenda kununua nguo. Nguo ambazo zinanipendeza kama rinda. Napenda nguo ambazo zina heshima. Nikienda dukani huwa napenda kwenda mwenyewe kwa sababu naeza kununua nguo ambazo zinanipendeza mwenyewe.

Kwanza kabisa, huwa naanza kwa kuashirikisha wenzangu. Yani, naanza kwa kufanya kazi tuwe pamoja. Nawashirikisha wenzangu na kuwaelezea mradi ambao ninao. Na pia, kwa kuwashirikisha sasa, tuweza kufanya kazi pamoja na kuunganishwa vichwa pamoja. Ili waeze kunipa mawazo yao na huwa na yaskiza.

Ndio, napenda kupiga chombo cha mziki, cha aina ya keyboard au piano. Huwa napenda kupiga hizo mbili, lakini bado sijajua naendelea kujifunza ili niweza kujua kupiga hicho chombo cha mziki. Kwa sababu kinanipendeza na kinanifutia na pia kina mafunzo mengi. Inanifanya pia kwa kukisoma, kukipiga, yanisaidia pia kuongeza na kupanua mawazo yangu.

Ninapo hitaji msaada kazini, mimi huenda kwa rafiki ambayo uko kazini ambaye naweza kumuamini namueleza shida yangu na mahali ambapo ataweza anaweza kunisaidia ama kama ni kazi ambayo inahusu ofisini huwa naenda hadi kwa bosi ambaye atanipa maelekezo zaidi.

Kitu ambacho ninge penda kujifunza kipya ni jinsi ya kupika, jinsi ya kupika chakula haina tofauti tofauti, chakula kama jolofu, yani chakula ambazo ni za Nigeria, zile ambazo wa nchi ya Nigeria wanapika. Nige penda kujua vile ambavyo wanapika jolofu, rice, vile ambavyo wanapika hizo chakula hivo vya kulavya ambavyo huwa vinakaa vya kupendeza sana.

Huwa nabeba umbrella, kila mahali ambapo naenda. Ili, kunapokuwa na jua kali, naeza kuifungua na kujikinga kutoka kwa miale ya jua. Jua ina manufaa, pia ina madhara yake. Ikiwa ni jua ya asubuhi huwa na huwa sijikingi. But kama ni jua ya jioni yaani afternoon huwa lazima nijikinge kwa sababu inaweza kuniletea magonjwa mengi kama kansa.

Huwa napenda kufanya mazoezi jioni, yaani nina utaratibu wangu, huwa naenda kwenye jimu, ili niweza kufanya mazoezi, kwa sababu nikiwa kwenye jimu, nikona ile discipline ya nikijua kuwa, nikiweza kufanya hii kazi na hii kazi, naeza kupunguza, maybe nafanya mazoezi kwa ajili ya kupunguza magonjwa, kwa sababu huwa naenda kwenye jimu, huwa napenda kufanya mazoezi jioni kwa sababu nikona darasa asubuhi, ama bado naeza kuwa na vitu mingi za kufanya.

Huwa na linda faragha yangu mtandaoni kwa kutobonyeza linki ambazo zinatumwa kwenye WhatsApp group au katika Facebook. Ama katika mitandao yoyote zinazotumwa kwa sababu zinaweza kunifungia simu au zinaweza wanaweza ingia kwenye maneno yangu ya siri kwa kutumia hizo linki ambazo na nafinya. So huwa najikinga sana kutoji, kutoingia na kubonyeza linki ambazo si halali.

Huwa napenda kulala mapema ili niweza kuwamuka masaa ya asubui sana masaa ya saa nane asubui ili niweza kusoma kwa sababu hayo masaa huwa naamini ni mema sana katika masomo na pia katika maombi pia ni masaa ambayo ni bora zaidi.

Niliamka saa nane ya usiku leo, kwa sababu nilihitaji pia kusoma na kuhakikisha kuwa, nimeupita mtihani wangu ambao uko karibu kukuja. Wakati nilipo amka, kitu cha kwanza nilichofanya ni kuoga na kuhakikisha kuwa, nimekuwa msafi mwilini, ili nianze siku. Na pia, kwa sababu niliamka mapema sana, ikuwa masaa ya kupika. Sasa wakati huu ndipo natawa kupika ili niweze kwenda darasani, na baada ya darasani niweze pia kungia darasani niweze kufunza wanafunzi wangu.

Mimi huwa napenda kula kwenye hoteli fulani ambayo inaitua migunas hiyo hoteli ni hoteli safi ambayo ikona mazingiri ya masafi na pia chakula chao ni chakula chenya afya na ni chakula kizuri na huwa naiaminia sana kwa sababu ina usafi sana na kupitia kwa kula huko siwezi ipata magonjwa aina ainati.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala. Kwa sababu katika chumba cha kulala huwa kinanipa nafasi ya kufanya vitu vyangu. Kama wakati huu ninapoongea na simu. Sasa hivi ninapojadiliana na AI. Sasa hivi niko katika chumba changu cha kulala. Yaani nina nafasi yangu na nina space kubwa ya kufanya vitu zangu. Hiyo ndiyo maana huwa napenda kukaa peke yangu au napenda kukaa katika chumba changu. Si kulala tu bali ni sikulala tu bali pia ni kuwa peke yangu ili niweze kufanya mambo yangu peke yangu bila kusumbuliwa.

Hali ya hewa imetulia, hakuna mvua, kuna tu jua na mawingu na yaani si joto, hakuna joto, hakuna baridi yani iko uko katikati. Lakini jua iko, lakini joto liko katika ni ya juu na imetulia, kumetulia na hii hali ya hewa inanifurahisha sana.

Ndio huwa napenda chakula cha haraka hiyo ndiyo maana wakati mwingi nikiwa hapa kwangu huwa sili kwa nyumba au huwa sipiki huwa naenda kwenye hoteli na kula chakula cha haraka chakula ambacho kishapikwa nikununua tu na kupewa na kula, yaani nina kazi mingi adi hainiruhusu nile.

Kifaa ambacho huwa nikiishi pasipo ni simu. Yaani simu yangu ina manufaa mengi kwa maisha yangu kwa sababu hii simu ndiyo inanipa hela. Hii simu bado ndiyo ambayo inaweza natumia kusoma, kufunzia wanafunzi wangu kwa sababu mimi ni mwalimu wa online. Na bado hii simu inanisaidia katika vitu vingi pia kuwasiliana na marafiki zangu wa mbali. Siwezi kaa bila kwa sababu itaniumiza sana.

Ninapokuwa na wasiwasi, mimi ujiweka, ujipatia kazi nyingi, kwa mfano wakati huu ninapoongea na AI, ama ninapotrain AI kusoma kiswahili, wakati huu mimi sai nikona wasiwasi sana. Na vila ambavyo naweza kupunguza wasiwasi ni kwa kufanya kitu ambacho kitanifanya niweza kutua mawazo yangu kwenye wasiwasi wangu.

Mimi hunywa, lita moja kwa siku, yaani pia huwa nanywa maji kulingana na kiu ambayo, kulingana na vile ambayo na hisi kiu. Wakati mwingine huwa sinywi maji kwa sababu ya kunywa maji, bali wakati ambayo na hisi kiu, ndipo na kunywa maji. Najua maji ni ya muhimu sana katika kuni keep hydrated, na maji ni mazuri sana katika pia kusaidia digestion. Huyo ndiyo maana huwa na hakikisha kuwa nimekunywa maji lita mmoja kwa kila siku.

Mimi hupendelea kitanda kizuri, yaani ambacho si kigumu na si kisoft sana. Hiyo ndiyo maana, katika kupenda hivyo vitanda kitanda ambacho si kigumu, naeza kulala vizuri bila kusumbuka kwa sababu kitanda kigumu kinaumiza mgongo, ntaamka nikiwa na maumivu, sasa huwa inafanya napenda kitanda ambacho ni kizuri.

Mnyama ninayetaka kumfuga ni mbwa. Na si mbwa wote bali, ni mbwa wa aina ya chiwawa. Huyu mbwa nikieza kumuelezea zaidi. Huyu mbwa huwa ana manyoya na ni ana manyoya mengi sana ambayo ni makubwa kubwa na bado huwa manyoya yake ni nyeupe. Huyu chiwawa ni mnyama ambaye ana heshima. Ni mnyama ambaye ni muaminifu hiyo ndiyo maana nataka kumfuga sana.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huenda kwenye hoteli, au restauranti, fulani, ndogo, ambayo naenda nakunywa chokoleti, ambayo inaitwa maichoko, huwa naenda naketi chini, nakunywa chokoleti nikipumzisha akili. Kwa sababu mambo ni mengi na pia huwa naamini sana kwa mapumziko. Mapumziko inarudisha huo hiyo nguvu ya kuendelea kufanya kazi.

Wakati wa jua kali, hua napenda sana kufua, yaani napenda kushika maji baridi, yaani ili hiyo joto iwenze kunitoka. Hua napenda kufua nguo kwa sababu ya kuongeza baridi mwilini, ili jua kali iziweze kuniangamiza sana.

Wiki ya nguya kazi ina siku tano kukua niyakuwa ni meipangia hizi siku tano siku ya kwanza iwe ni jumapili then jumatatu jumapili ni siku ambayo ni meipangia niweze kua mka mapema kwa siku zote ni kua mka mapema kusoma kua mka sanane kusoma after kusoma pole, baada ya kusoma, ili niweze tena kufanya mambo mengine, baada ya kufanya mambo mengine niweze kuelekea kazini, na pia kwa sababu mimi ni mwanafunzi na bado nafanya kazi, lazima ni nizichanganye kwa wiki mzima.

Mimi hupenda keki ya Black Forest kwa sababu Black Forest hii ni keki ambayo imetengeneza kwa njia ya kipekee na viungo spesheli. Na pia hii keki haina sukari mingi kwa sababu sukari ni mbaya sana kwa afya ya mtu wanaeka sukari kidogo. Na huwa naipenda sana kwa sababu ya kutokuwa na sukari nyingi ambayo inafanya ikuwe ya enye afya.

Ndiyo, nimewai kutembelea mtu, mtu ambayo nimetembelea ni mtu wa athi ambayo unajulikana sana na wasuwa na isoma shuleni sana. Pia nimetembelea ziwa, ziwa kubwa nchini ambayo ni ziwa la Indian Ocean kule Mubasani. Nimetembelea, nimeogelea huko ambayo pia ni nzuri sana na ni ambayo inajulikana sana na imevuma duniani kote.

Ndio, mimi husoma gazeti wakati mwingine, ninapo kuwa na masaa, kwa sababu mimi kuwa na masaa ndiyo shida, lakini gazeti huwa inanipa maarifa, aina tofauti tofauti. Na pia gazeti inanipa, inaeza kunipa habari ambazo zimepita, kwa sababu mimi ni ngumu kutafuta ujumbe kwenye simu au kwenye televisheni ambacho kwa vitu ambavyo vinaedelea wakati huu. So kwa kusoma ya gazeti ineta kunipa hayo maelezo kwa vitu ambavyo vinaendelea kenya.

Mimi kabisa ni mtu wa kuamuka mapema sana, ili niweze kusoma kwa sababu mimi mwanafunzi na bado nafanya kazi. Mimi huamuka saa nane ya asubuhi, ili niweze kujipanga mapema kama kufua, huwa naamka ili kukoga, ili kusoma, na soma leseni karibu tatu ili nisiweze kupitwa na mwalimu kwa sababu huwa nakosa kuenda darasa nyingi. Hasa inanisaidia sana katika masomo yangu.

Mkate ninaoupenda ni ule mkate ambao umetengenezwa, ambao umetengenezwa na unga ambayo haijasiagwa sana to ikaenda hadi grade one. Yaani, ile unga ambayo imetumia unga ya ambayo naeza kuita rangi ya hudhurungi. Yaani, kwa sababu huu mkate una manufaa mengi ya kiafya kwenye mwili. Kwa sababu ina kitu ambacho tunaita fiber kwenye kizungu au kiingereza.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia ni kuosha vyombo, mimi huwa sipendi kuosha vyombo. Yaani kazi ambayo ni ya kuosha vyombo, huwa inanihuzunisha sana. Hiyo ndiyo maana mara nyingi hadi sipendi kupika nyumbani. Na ndio maana huwa napenda chakula cha haraka, ambacho kinauzwa kwenye restauranti. Si kwa sababu mimi sipendi kazi lakini mimi nina kazi mingi sana, hadi nahitaji mfanya kazi wa kunifanyia hiyo kazi ya kuosha vyombo. Kwa sababu nina kazi mingi sana ya kunipa hela.

Mimi hupenda nyama ya kuku sana, inalatha speciali sana ambao naipenda, ambayo inafraisha mdomo yangu, inalatha mzuri ambayo inapendeza, na napenda nyama ambayo iyo kuku ambayo imepikwa, imepikwa na mpishi bora, ambaye ni mpenzi wangu anajua kupika vizuri na kufanywa iwe naladha tamu sana.

Navyolea nywele zangu mara moja kwa mwezi kwa sababu ya hali ya pesa lakini ni mara moja kwa mwezi lakini huwa zinakaa ambazo ni nzuri na ambazo naeza kutembea nazo. Nywele zangu huwa nazikinga sana kwa njia ya umakinifu kwa muda.

Mimi hupenda kutembea kuenda shuleni, mi nasomea katika chuo kiku cha kenyatta, kenyatta university ni chuo kikuu na chuo kikubwa sana, mimi hupenda kutembea huko na penda kutembea maeneo tofauti, tofauti ya chuo hicho, ni chuo kikubwa na chenye mandhari mazuri, hiyo ndiyo maana napenda kutembea.

Kazini, mimi nina nguvu aina mingi, nikiwa kazini, mimi huwa mwalimu hodari katika kemia, mimi ni mwalimu wa kemia na mimi ni mwalimu hodari sana, huwa nafunza kemia, njia ambayo wanafunzi wanaeza kuelewa, na njia ambayo wanafunzi hadi hawaezi lala darasani. Na pia nimeboiboya katika somo la biolojia. Nimejulikana shuleni mzima kujua kufunza somo hili la biolojia. Biolojia ni somo ambao ninalolipenda na kuniki napofunza wanafunzi, wanapita na wanafunzwa vizuri kwenye mtihani wao.

Tukio ambalo nalikumbuka sana na ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu ni siku ambayo mchumba wangu aliweza kuniuliza kama naeza kuwa mpenzi wake. Nilifurahi sana kwa sababu aliniletea maua na akanipeleka mahali kuzuri ambapo tulikuwa na furaha na tukafurahia pamoja.

Na mahusiano mazuri na wazee wangu na mahusiano ambayo huwa niko nayo na wazee wangu ni ni ya heshima na pia ni ya heshima tu kwa maana ni wakubwa wangu na pia ninawasikiza unanipa mahusia na kazi yangu ni kusikiza na pia kuwaheshimu.

Mimi huwesipendi kucheza mchezo wa wote kwa sababu mimi siifani wa mchezo wa wote katika huu liumwengu. Mimi hupenda tu kula na kufanya vitu zingine lakini si kucheza. Labda nyende kwenye jimu, nifanye mazoezi, ndiposa na apia nisome na apia nifanya mazoezi ya taeza kuneeka niwefiti.

Wasilisho ni bora sana katika kuwakilisha kazi yako na pia kujieleza kwa urahisi ni mbinu ya kuonyesha data kwa njia ya urahisi Yaani kutumia slidi kama kupresenti project mnaeza kutumia slidi ambaye ikona hitimisho, ikona mwanzo na bado iko na mwili ni njia rahisi sana, nahisi kuwa ni njia rahisi sana kabisa kupresent your own presentation.

Naam huwa napenda kulima bustani kwa sababu inanipa motisha sana ya kueka mazingira yawe safi kila wakati. Na kitu ambacho hunifurahisha sana ni kuona mazingira yakiwa safi na yakiwa yamependeza zaidi. Nami hupenda sana mazingira kama mti bado bustani hiyo ndiyo maana huwa napalilia bustani sana.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuenda pwani, kule Mombasa, kule karibu na bahari kubwa ambayo tunaita Indian Ocean, kwa sababu huwa napenda kuogelea sana kwenye hayo maji, kwa sababu maji yana joto mzuri na pia yanafurahisha sana, huo mchanga bado wafurahisha, hiyo ndiyo maana napenda kuenda pwani.

Sina kipawa cha kuimba. Hei nimejaribu kuimba kwa wakati mrefu sana. Ari kutengeneza sauti. Kufanya mazoezi. Lakini imenishinda kabisa. Nimejaribu kwa mda na na miaka na mikaka kuimba lakini imenishinda. Labda nijaribu sasa kipawa kingine. Kwa sababu hii ya kuimba imenishinda kabisa.

La hasha, huwa sipendi kuvaa kofia kwa sababu nywele yangu huwa nahofia sana kuficha nywele yangu kwa maana nime nimeifanyia ususi wa hali ya juu sana. Ninapo funika kofia kumaanisha, watu hawataona ujuzi ambao nimefanyia nywele yangu. Hiyo ndiyo maana niliamua kuwa kofia ya? Hiyo ndiyo maana siwezi valia kofia.

Kumbukumbu nzuri, tangu totoni mwangu, ni kumbukumbu ya kuenda sherehe. Nimeenda sherehe nyingi na mzazi wangu, sherehe ambazo ni za kufana, ambazo alikua anaziita ni chama. Tulipokuwa tunaenda hizo sherehe, tulikua tunakula chakula kingi na upande wa chakula ulinifurahisha sana. Hadi wa leo, napenda sherehe sana, tangu utoto.

Ndiyo, mimi hupenda sana kula samaki na kitu cha muhimu sana napendea samaki ni kwa sababu samaki ina ladha nzuri na pia ni nyama ambayo ni nzuri kwa afya. Kwa sababu kando na nyama zingine kama nyama ya ng'ombe, Samaki ni nyama nyeupe na huwa haina madhara mengi ya magonjwa kama cancer na magonjwa mengineyo ambayo yanaweza kuleta hatari katika mwili.

Kwa mara nyingi, kazi ya ushirikiano huwa naifanya kwa kupa wenzangu ambao tunafanya nao hiyo kazi, kwa kupa, kwa kuwapa nafasi ya kupeana mawazo yao, na pia naeza kuwapa nafasi ya kuchangia, na pia tunafanya, huwa nafanya kazi hii ya ushirikiano kwa njia ya kuheshimu kila mtu na mawazo yake.

Kabla ya kulala, mimi hupenda sana kufanya mazoezi ambayo inanifanya nihisi vizuri kwenye mwili wote. Baada ya kufanya mazoezi, pia huwa naenda kukoga ili nitoe uchovu mwilini. Na pia baada ya kufanya hayo yote huwa lazima nipike kabla nilala ili niweze kukula na kurudisha nguvu mwilini.